Ninatembea nje au nafanya mazoezi rahisi ya kupumua, kunyoka na kupumua taratibu huinua akili, pia ninaandika mawazo yangu kwenye, daftari ili kuya enganisha na kuyaelewa. Wakati mwingine, ninausikiliza mziki wa utulivu au ninaongea na mtu wakaribu kwangu kukabiliana na wasiwasi kuna hitaji kutoa nafasi kwa hisia na kujikushigulisha na tendo lenye kutuliza.

Napenda mazingira ya kazi yanayokuza ushirikiano, yanayokuwa na mawasiliano wazi na yanayothaminiwa mchango wa kila mtu. Pia napenda mahali panapokuwa na utulivu wa kutosha kwa kufikiri na pia vifaa vya kisawa vinavyosaidia ufanisi. Kwangu mazingira mazuri ya kazi yanachangia kuwamo kwa furaha na motisha na kusababisha matokeo bora ya pamoja.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kutengeneza programu za kompyuta na kutumia lugha za programu kama Python na JavaScript. Pia ningependa kujifunza ukaratasi wa mitindo na kuchora kwa ubunifu. Kwangu, ujuzi huu ungenifungulia fursa katika taaluma na kuniwezesha kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya kisanii. Ninaamini kujifunza ujuzi mpya, ni njia kujikamilisha na kupanua uwezo wangu.